Mimi huwa sipendi sherehe sana sana, hata nikialikwa huwa napata tabu sana kukaa mahali ambapo kuna watu wengi na kuna kelele, sipendi sherehe sana. Labda niwende kwenye concert za muziki ama hizi tamasha za muziki, maana napenda kusikiza muziki. Kwa hiyo sherehe kama harusi ama vitu kama hivyo ama sherehe ya kuzaliwa kwa mtu, hayo si mambo yangu na huwa nikialikwa hata huwa sikai huko muda mrefu. Naweza kaa tu kwa dakika chache, labda dakika thelathini hivi, halafu nimetoka, nimeenda zangu. Maana sipendi sehemu ambapo kuna watu wengi, mahali ambapo kuna kelele, mahali ambapo labda watu wengi ambao wako hapo si marafiki zangu, hatujuani vile, kwa hiyo huo nashindwa nafanya nini hapa. Na japokuwa watu wengi hufurahia, mimi sijawahi ona kitu cha kufurahisha kwenye sherehe kama hizo. Lakini kama ni tamasha la mziki nitakuwa pale, nitausikiliza huo mziki hadi tamati napenda mziki kwahiyo utanipata sehemu kama hizo.

Kazi nayo idhamini ni kazi ile ambayo inanipa kipato kizuri. Na kwa sasa, japo kuwa nimeajiriwa, huwa nafanya kazi za uwandishi wakati si yupo kazini ama nikishamaliza kazi. Hizo ni kazi zangu za pembeni. Kuna watu ambao huwa wanapenda ni waandikie na kala tofauti tofauti kwa mada tofauti tofauti. Na mara nyingi na jikuta kwamba kazi hiyo ambayo nayoifanya pembeni, huwa inanipa kipato kikuu na ama kikubwa ata karibu inapita kile kipata ambacho napata kwenye kazi yangu ya kawaida. Kwa hiyo hiyo ni kazi ambayo na idhamini sana. Kazi ya uandishi.

Mazoezi yangu ya kila siku sana sana ni mazoezi ya mwili, huwa napenda sana kunyoosha mwili na huwa ninaifanya kwa njia nyingi. Asubuhi nikiamka huwa napenda kufanya mazoezi ya mwili nikiruka ruka hapa hivi, huwa na naruka karibia kuruka kwa muda wa dakika kumi na tano. Halafu pia kuna mazoezi ya yoga ambaye naifanya pia kwa zaidi ya dakika kumi na tano. Hiyo ni yoga pamoja na mazoezi ya meditation huwa inasaidia sana kunyoosha mwili na pia kutuliza akili halafu ikifika jioni baada ya kazi na hakikisha kwamba nimetembea kwa zaidi ya nusu saa huwa napenda sana kutembea majioni jioni hapo wakati ambapo jua inaelekea kutua kwa hiyo hakuna joto jingi inakua raisi kutembea pale nje hiyo pia ni mazoezi mazuri sana ya mwili na inasaidia kupunga upepo kule nje na kutuliza mawazo kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambayo mimi hufanya mazoezi kila siku.

Nina vipawa vingi, nina kipawa cha kuweza kuchekesha watu, tukiongea na watu mara kwa mara huwa wanaweza cheka kwa jinsi ambavyo naeleza hoja zangu. Alafu pia kipawa cha pili pia nikona uwezo wa kusoma na kuelewa na uharaka sana. Hiki kipawa ndio kimeniruhusu ama kimeniwezesha nifaulu kwenye kazi za shule sana sana. Sana ni kwenye mitiani huwa nafaulu sana kwa sababu nikona uwezo wa kusoma na kuelewa kwa haraka sana. Hizo ndio baadhi za vipawa ambazo niko nazo sidhani kama niikona vipawa vingi na labda kwingine pia naeza sema tu nikona kipawa cha uandishi. Naweza nikaandika na maandiko yangu ama maandishi yangu ama kazi yangu ya uandishi inaeza ikavutia sana. Kwa hiyo nikona vipawa kadhaa si nyingi vile.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza, nimeona hivi majuzi watu wengi kabisa, ni kama wanahamia hii sekta ya kutumia akili bandia. Akili bandia siku hizi ndio inafanya karibia kila kitu. Naona usipojua kuitumia kazi yako iko hatarini sana. Na pia uspojua kuitumia naona kazi yako itakuwa inachukua muda mwingi sana kumaliza ama utakuwa unatumia nguvu nyingi ama muda mwingi. Lakini ukiwa na akili bandia ama ujuzi wa kutumia akili bandia ni rahisi sana kufanya kazi yako kwa muda mfupi ama kwa muda mchache. Na pia iko na usahihi wa hali ya juu haina makosa nyingi ambayo huwa yanatokea kwa sababu ya upungufu za kibinadamu. Kwa hiyo hii ni kitu ambayo naendelea kujifunza, najua baadhi ya, najua kiwango kidogo ya kuitumia akili bandia lakini sasa nataka kuijua kwa u ndani kabisa.

Hivi karibuni nimekua nikifikiria sana kuhusu ujuzi ambao nahitaji kuuimarisha. Na nimekuja nikaelewa kwamba kando na kuwa mimi ni mwandishi mzuri. Hua napa taatabu sana wakati nawasilisha hoja zangu kupitia maongezi. Kwa hiyo, kwa muda huu ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni uongeaji ama ulumbi. Mimi huwa napata taabu sana kuhakikisha kwamba watu wanaelewa jinsi ambavyo nawaambia ama kile ambacho nawaambia kupitia kwenye maongezi huwa siijui vizuri sana kuwaongelesha sana sana watu wengi naeza nikaongea na watu wawili ama watatu tukaelewana. Lakini ikifika pale ambako nahitaji kuwaongelesha watu wengi na kupitisha ujumbe kwa urahisi. Huwa nasua sua kidogo natapatapa. Kwa hiyo kama kuna ujuzi ambao nauhitaji kuuimarisha kabisa ni ujuzi kuongelesha watu wengi.